Muziki ninaohusikiza mara mingi ni muziki wa bongo kwa sababu hunielimisha kuhusu maswala muhimu kama siasa afya na maadili. Pia hupunguza msongo wa mawazo na kuleta watu pamoja.

Ujuzi ninaohitaji kuimalisha ni ujuzi wakukaa na watu na pia kufanya uamuzi baina ya mawasiliano au katika kazi na pia kusaidia wengine kutatua matatizo.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya limau kwa sababu hua inalatha ya kipekee na pia inapendeza kwa kuiona na huwezesha mwili kukua na nguvu ya kitofauti.